Ndiyo nimewahi nunua tikiti. Nili nunuwa tikiti mnamo Desember mwaka uliopita mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Ile msisimoko wa kusubiri tamasha, mechi au show na kuchagua kiti kizuri halafu siku yenyewe unahisabu saa zisonge na ile kufurahia kwa watu wengine.

Nimesaidia watu kuelewa mambo magumu kirahisi, nimebolesha mandishi na mawasiliano ya watu, nimechochea ubunifu, watu wakikwama kwenye mawazo ya biyashara na miradi ata hadithi za nyimbo naweza kusaidia kupata direction mpia.

Najenga mahusiano mazuri kazini kwa makusudi kabisa na si kwa bahati tu. Kwanza naheshimu kila mtu bila kujali cheo chake. Pili, mawasiliano ya wazi ni muhimu sana kwangu. Na nashirikiana nao kwenye kazi badala ya kufanya mambo viyangu tu.

Mchezaji ambaye nampenda zaidi sana ni Rionel Masi, kwa sababu nampenda kwa kipaji chake chakipeke, anavyoweza kupita na mpira miguni na kwamba amefungua kwake ni kitu cha ajabu sana. Pia, wamuzi wake akiwa uwajani ni wahali ya juu, mesi situ mfungaji bila pia ni mchezaji wa kutengeneza nafasi.

Napokea maoni ya wengine kwa moyo wa kujifunza hata kama wakati mwingine sirahisi kuyasikia. Kwanza nasikiliza bila kukatiza najitahidi kuelewa mtu anachomaanisha kabla sijaanza kujitetea mara nyingine tuna mara nyingine tunapojibu na tunakosa mbele na uhalisi.

Mahusiano ambayo nina wazee ni, kuwasalimia mara kwa mara kwa kupiga simu na kuwatembelea, kusikiliza ushauri wao hata kama si lazima kufuata kila kitu wananiambia, kuwaonyesha shukrani kwa malezi na juhudi walizofanya na kuweka mipaka yenye heshima na wao.

Kinywaji ambacho ninakipenda zaidi ni juisi ya maembe kwa sababu moja ni baridi sana, pia ni tamu sana na pia haitaki pesa mingi kuinunua. Naipenda sana kwa sababu latha yake ni tamu ya asili si kali wala chachu na inaburudisha sana hasa siku ya joto.

Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na uongozi na usimamizi wa timu. Hii ni kwa sababu kuongoza kikundi kwa ufanisi ni jambo gumu na mafunzo yanaweza kunisaidia kuelewa binu bora za kuhamashisha, kusikiliza na kushughulikia changamoto za kila siku bila kupoteza morari ya timu.

Siku ya jumamosi jioni napenda kupumzika nasafisha vitu vyangu nyumbani kama nguo zangu nyumba yangu napanga nguo zangu. Haya jumapili naenda kanisani, nikitoka kanisani, natoka na marafiki zangu kuenda kunywa kahawa ama kujiburudisha. Mamba hayo ni ya kawaida kwa sababu ninaifanya kila wikendi.

Ndiyo nina vaa saa kwa sababu saa ni kitu cha mpangilio na nidhamu. Napenda kuangalia muda haraka bila kutoa simu mara kwa mara. Pia ni sehemu ya mtindo unapo onekana na saa kwenye ofisi unaonekana mtu nadhifu na wa kisasa.

Mimi napanga kazi zangu kwa kutumia mchanganyiko wa orodha na muda maalum. Kwanza, ninaandika kazi zote muhimu ambazo lazima nifanye hiyo siku. Kisha ninazipanga kwa mpangilio na umuhimu. Yaani kwanza zile ambazo ni za dharula au zinahitaji umakini zaindi ndo ninaanza navyo.

Ninapenda kula sana wali na samaki. Ninaipenda wali na samaki kwa sababu, naipenda hiyo latha ya samaki sana. Napenda proteini zake. Mara ya kwanza nilipokula hivi nilikuwa nimepikiwa na mamangu. Mara ya mwisho kukila ilikuwa wiki tatu zilizopita.